Je, umewahi kujiuliza unasomea wapi mtandaoni? Mimi napenda kusoma kupitia tovuti, programu za kujifunza na video za kielimu. Mtandaoni kunanipa nafasi ya kujifunza wakati wowote, popote. Na wewe je, ni wapi unapenda kujifunzia mambo mapya mtandaoni?